Na napenda sana kutumia muda wangu na familia yangu hasa kununua vitu wakati ambapo tunaenda sokoni au dukani mwisho mwa wiki. Kwangu, siyo tu swala la kununua mahitaji bali ni muda wa kuzungumza, kucheka pamoja na kushirikiana mawazo tu yaani na kupeana tu motisha. Kila mtu ana mapendekezo yake. Moja anaangalia bei mwingine ubora na mwingine anashauri kile kinachohitajika zaidi. Pia kununua hunisaidia kujifunza uvumilivu na ushirikiano. Kwa sababu si kila wakati tunakubaliana mara moja. Lakini mwisho wa siku tunafanya maamuzi kwa pamoja. Muda huu hunifanya nijisikie karibu zaidi na familia yangu. Na hunikumusha kuwa hata shughuli ndogo zinaweza kuwa za maana sana tunapozifanya pamoja.

Ndio nawafahamu majirani zangu na hilo ni jambo ninaloliona sana kwa muhimu sana. Tunapokutana huwa tunasalimiana, kubadilishana, habari fupi na wakati mwingine kusaidiana pale inapoitajika. Kwa mfano, tukisafiri tunaweza kuangalia nyumba za kila mmoja na kupokea. Na kupokea vifurushi kuwafahamu majirani ulifanya nijisikie mwenye salama sana na kuwa kwa yaani kuwa kwa ile sehemu ya jamii. Pia inanijengea ule mshikamano na waminifu. Kwa sababu mnaelewana na mko tayari kusaidiana wakati wa shida na furaha. Si lazima, muwe marafiki wa karibu sana. Lakini hata mawasiliano ya heshima na ukarimu hufanya mazingira yawe bora zaidi kuishi.

Nahifadhi data yangu katika maeneo mbali mbali kwa usalama zaidi. Kwanza ninatumia hifadhi ya mtandaoni hiyo ambayo ni Cloud storage kama vile akaunti ya arua pepe au huduma za kuhifadhi files. Kwa sababu inaniruhusu kufikia data yangu. Popote na wakati wowote ninaohitaji pia hunisaidia. Pia hunisaidia kama kifaa changu kinacho ambapo kinapotea au kinaharibika pili nahitaji nakala ya data muhimu kwenye kifaa cha nje kama flashdisk au hard drive ya nje. Hii ni muhimu sana kwenye nyaraka picha au kazi ambazo sitaki kupoteza kabisa. Zaidi ya hayo ninahakikisha ninaweka neno siri. Na ulinzi wa ziada hili kulinda data yangu dhidi ya watu wasiohusika. Kwa ujumla napenda kusema kuchanganya hifadhi ya mtandaoni na hifadhi ya kifaa cha nje, hunipa uhakika na amani ya moyo kuhusu usalama usalama wa taarifa zangu.

Ninawasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa njia mbalimbali kulingana na hali. Kwanza kwa mawasiliano ya haraka, mara nyingi tunatumia ujumbe mfupi au programu za mawasiliano kazini. Kwa sababu zinasaidia kupata majibu kwa haraka bila kukatiza kazi sana. Pili kwa maswala yanayohitaji maelezo zaidi, tunatumia mazungumzo ya ana kwa ana au simu hasa kama tunahitaji ule ufafanuzi wa mawazo au kutatua tatizo kwa pamoja. Kwa kazi rasmi kama tarifa, ratiba au maamuzi muhimu, tunatumia barua pepe ili kila kitu kimeandikwa na kurejelewa badaye. Pia tunakunywa na mikutano ya mara kwa mara. Iwe ni ana kwa ana au mtandaoni. Ili kupanga kazi, kushirikishana maelezo na kusikiliza mawazo ya kila moja. Kwa jumla, yale mawasiliano ya wazi na ya heshima hunisadia sana kufanya kazi zuri na wenzangu.

Harufu ninaipenda zaidi ni harufu ya mvua inapoanza kunyesha asaa baada ya juakali. Kunaisia utulivu na mwanzo mpya inaonijia. Harufu hiyo inikumbusha nyakati za kupumzika kusimama kidogo na kupumua kwa kina na kusikiza mwili wako. Pia napenda sana arufu ya kahawa, safi ya asubuhi, ya maina nipa ile, nguvu na motisha wa kuwanza siku yangu. Harufu yake unifanya nijiskie tayari kukabiliana na majukumu ya kila siku kwa umakini zaidi. Arufu nyingine ninafuraiha ni ya maua, asa maua ya asili. Hii unifanya nijiskie karibu na mazingira na kunipa hali ya furaha na amani kwa ujumla harufu nzuri zina nguvu ya kukabiliana hisia zangu na hunifanya nijisikie vizuri hata siku ikiwa ngumu.

Makosa kazini inaweza kuwa ya kutisha lakini jinsi unavyoshughulikia ndiyo muhimu sana. Jambo la kwanza, nikifanya kosa ninakiri mara moja. Awali niliogopa sana. Nilikuwa nikujaribu kuficha au kutafuta mtu wa kulaumiwa. Lakini niligundua kwamba hii inazidisha tatizo. Sasa nikiona nimefanya kosa, ninaenda kwa msimamizi wangu au timu yangu na kusema wazi nimefanya kosa hapa na hivi ndivyo ilivyotokea. Watu wanaheshimu ukweli zaidi kuliko uongo. Ujaribu kuficha na baadaye ikagundulika unakuwa umepoteza imani ya watu. Na hiyo ni vigumu sana kuirudisha so ninajaribu sana kueleza vizuri kilichotokea bila kutafuta uhuru mwingi si kusema sijui ilitokea vipi au kosa langu si kosa langu bali kusema nilifanya hivi na matokeo yalikuwa haya nilijua ningelipaswa kufanya tofauti. Hii inaonesha ule umiliki wa kosa kwamba siogopi kusimamia matendo yangu. Baada ya kukiri kosa jambo la pili ni kutoa suluhisho. Sisemi tu pole nimefanya kosa au kuondoka ninasema hii ndiyo kosa na hivi ndivyo naweza kulisahihisha je unafikiri njia hii ni nzuri au una wazo lingine. Hili linaonesha kwamba sijali tu kosa najali jinsi ya kulisahihisha na kuhakikisha halifanyiki tena.

Mara nyingi tunakaa kazini saa nyingi za maisha yetu. Tangine zaidi ya nyumbani kwetu hata hivyo mazingira ya kazi yanaweza kuadhiri furaa yetu, afya yetu na hata mausiano yetu nje ya kazi. Jambo la kwanza linalofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni eshima. Eshima kutoka kwa wasimamizi na wafanya kazi wenzako ni msingi sana kwa kila kitu. Unaitaji kujisikia kwamba maoni yako yanasikizwa, mchango yako inathaminiwa na wewe niseemu muhimu ya timu yenyewe. Kazi yenye eshima ni ile ambapo unaweza kusema mawazo yako bila kugopa, kukemerwa na kuchekwa. Nipale ambapo msimamizi wako anakusikiliza ukiwa na malalamiko au mawazo mapya wafanyakazi wenzako wana kutendea kama binadamu mwenye isia na maisha nje ya kazi. Jambo lapili, mshahara na malipo ya haki yanafanya tofauti kubwa. Kazi yenye mshahara ndogo sana inakufanya ujisikie kuithamini kazi yako. Unafanya kazi kwa bidii, unachoka lakini mwishoni wa mwezi pesa azitoshi hata kwa maitaji ya msingi. Hii inakufanya uwe na machungu na uzuni. Mazingira mazuri ya kazi ni yale ambaye mshara unalingana na kazi unarafanya. Na unakulipa maitaji yako unakulipa maitaji yako na bado unaweza kueka kidogo akiba. Pia kuna bonasi au ongezo la mshara ambapo unafanya kazi vizuri. Hii inakupate ule motisha wa kwendelea kufanya kazi vizuri. Jambo lingine ambalo ni la mwisho ni usawa kati ya kazi na maisha. Kazi yenye mazingira mazuri inakuelewa kwamba una maisha ya nje ya ofisi. Na familia, marafiki na maitaji yako binafsi. Kazi ambayo inakuzuia kutoka kufraia maisha yako. Kufanya kazi saa nyingi mno bila kulipo ziada au kuzuia kupumizika wakati unaitajika au kukupa likizo kidogo sana, si mazingira na mazuri. Wafanyakazi wanaoeshemiwa na kupewa nafasi ya kuwa na maisha nje ya kazi, wanafanya kazi vizuri, zaidi, zaidi na wanafraia sana. Hayo ndiyo mazingira mazuri kwa maoni yangu.

Naam, ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kuna msisimko wa kugundua vitu vipya na jinsi vinavyofanya kazi. Mara nyingi teknolojia mpya inarahisisha maisha kwa programu za malipo ya simu au apulikesheni zinazokusaidia kusoma habari za haraka. Ninapenda kuwa miongoni mwa watu wa kwanza kujaribu na kuona faida zake. Lakini pia ninatahadhari, si kila teknolojia mpya ni mzuri au salama. Nina wasiwasi juu ya faragha. Apulikesheni nyingi zinakusanya taarifa zetu bila ruhusa. Pia gharama ni tatizo bado vitu vipya vina bei kubwa mno. Na mara nyingi unajaribu kitu kipya halafu baada ya wiki mbili unasahau na kurudi kwa njia ya zamani. Kwa hivyo ninapenda kujaribu lakini kwa busara, ninasoma maoni ya watu wengine kwanza ninaangalia kama ni salama na kisha nitajaribu. Sio kila kitu, kipya lazima nikijaribu mara moja nangoja kuona kama ni cha kweli muhimu. Teknolojia ni mzuri inasaidia maisha yetu, si kutuchanganya tu.

Minapenda kujifunza. Kwa njia tofauti kulingana na kile inatojifunza. Kwa mambo ya vitendo kama kupika au kutumia programa mpia. Minapenda kujifunza kwa kufanya monja kwa monja. Minachukua atua na kujaribu hata nikifanya makosa. Makosa ya nayo afundisha zaidi kuliko kusoma tumelekezwa, kwa mambo ya kinadharia kama historia au sayansi ninapenda kusoma na kutazama video youtube inakuwa shule yangu ya pili. Kuna watu wanaeleza vizuri mambo magumu kwa luga rahisi. Ninatazama, minasikiliza na ninaandika motu muhimu jambo lingine muhimu ni kuuliza watu wenye uzoefu. Rafiki au wafanya kazi wanaofahamu jambo fulani wanaweza kukufundisha. Kwa dakika chache kile ambacho ungeweza kuchukua siku kujifunza peke yako. Siogopi kuliza maswali, hata kionekana ya kijinga, kila mtu alikuwa mwanafunzi siku moja. Pia napenda kujifunza pole pole bila kwa harakisha. Kujifunza mambo mengi, kwa wakati moja, kuna fanya alitanganikiwe. Hata hivyo, mimj nachagua kitu kimoja najifunza vizuri, alafu ninaenda kingine. Subira ni muhimu katika kujifunza, hakuna mtu anajua kila kitu kwa siku moja.

Naam michezo ya ubao niya kupendeza sana. Kuna kitu maalum kuhusu kukaa na marafiki au familia. Kuwa na ubao mbele na kufikiria mkakati wako. Si kama michezo ya kompyuta ambapo unacheza pekee yako. Hapa unaona nyuso za watu, mnacheka pamoja na pia mnapigana kidogo kwa furaha ninapenda michezo kama chess kuna droughts kwa sababu yanahitaji kufikiri kwa kina lazima ufikirie hatua tatu au nnembele. Uone kinachofanya mpinzani wako na uwe na mipango. Hii inasaidia ubongo wako kuwa mkali na kuongeza uwezo waku tatua matatizo. Lakini pia chess inaweza kuwangumu sana ukikosa makini kidogo unaweza kupoteza mchezo huo. Kwa michezo mingine rahisi zaidi kama Ludo, Ausnakes na Ladders ambayo niya kupendeza sana kwa familia. Hapa si ujuzi pekee, kuna bahati pia ambayo inatokana na nakete. Watoto wanaweza kushindana na wazazi, na kila mtu wanafurahia bila msongo wa mawazo jambo nzuri, kuhusu michezo ubao ni kwamba inakusanya watu pamoja. Tunaacha simu zetu, tunazungumza, tunacheka na tunakumbuka nyakati hizo kwa muda mrefu.

Kwa kweli, napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti. Kwa sababu kubwa ni haraka na urahisi. Kwa sababu naweza kupata habari za saa hii hii kokote ulipo na kwa kubovya tu simu yako. Gazeti linachapishwa mara kwa mara kila siku lakini ya mtandao zinabadilika kila haraka. Ukitaka kujua, kinachotokea duniani. Ivi punde, mtandao ndio njia bora. Pia mtandao kuna aina nyingi za habari kutoka kwa vianzo tofauti. Unaweza kusoma maoni ya watu mbalimbali na kuelewa upande wote wa hadithi. Gazeti moja linakuambia upande moja tuu. Na habari mtandaoni mara nyingi ni za bure tu wakati gazeti lazima ununue kila siku. Lakini gazeti pia lina faida zake, linakusaidia kusoma kwa umakini bila usumbufu. Kwa matangazo yanayoruka, yanayoruka na zinazokuvutahuko na huko. Unashika gazeti, unasoma pole pole na unamalizia. Pia macho hayatoki kama ukiangalia screen kila wakati. Tatizo kubwa la habari mtandaoni ni kwamba sio zote ni za ukweli. Kuna habari za uongo ambazo ni fake news ambazo zinaenea haraka. Kwa gazeti rasmi, wahariri wanaukagua ukweli kabla ya kuchapisha.

Mimi kama kijana mwenye nguvu, na pendekeza sana mazoezi ya asubuhi kwa sababu ni kwamba ninaanza siku yangu na nguvu na afya nzuri. Nimeamka hewa ni safi na baridi, na bado sijachoka na shughuli za siku. Mazoezi ya asubuhi na mna hii ina nisaidia moyo kupiga vizuri. Vile unakua macho na tayari kwa siku nzima hata iwe ya kuchosha vipi pia unakamilisha mazoezi unapokamilisha mazoezi mapema ili usije ukasahau na pia unakosamuda wabaadaye. Lakini pia watu wengine wanapenda mazoezi jioni baadaya kazi ambapo pia muda unaweza pia kunipa changu la either kufanya asubuhi au jioni. Jioni pia ina advantage zake ambazo mwili umesha fanya kazi siku nzima hivyo umepata joto na tayari zaidi ya mazoezi makubwa pia ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi. Unakimbia tu kucheza mpira unasahau tatizo ya kazini. Jioni pia ni wakati bora. Wawale ambao pia asubuhi wanaharakisha kwenda kazini. Umuhimu si wakati bali nikufanya mazoezi mara kwa mara. Chagua wakati unaofaa. Na kwa sababu nyakati zote zikotusawa na pia zina zina advantage na disadvantage zake pia.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi muziki wa jadi ningependa kusema unanigusa kwa namna ya kipekee kwa sababu una hadithi historia na utambulisho wa jamii ninapousikiliza nahisi kama narudi nyuma kuona maisha ya mababu zetu. Sherehe zao za zamani, huzuni zao na furaha zao ala za muziki wa jadi kama ngoma na filimbi zina sauti ya asili inayotuliza moyo inakuamshia hisia. Pia napenda jinsi muziki wa jadi unavyounganisha watu katika sherehe au matukio ya kijamii watu huimba na kucheza pamoja bila kujali umri. Muziki huu unanifanya nijivunie utamaduni wetu na kunikumbusha kuwa, hata tunapokuwa na teknolojia ya kisasa, mizizi yetu ni muhimu sana.

Chakula cha jadi, inacho kipenda sana ni ugali na samaki, asa samaki wa kukaangwa au wa mchuzi. Mchanganiko huu unikumbusha nyumbani na nyakati za familia kukaa pamoja na kula pamoja. Ugali unipa nguvu na samaki ina latha nzuri na ni nyama yenye latha na afya mara nyingi nikila chakula hiki nahisi kushiba vizuri na kuridhika pia napenda ukiambatana na mboga za majani kama sukuma wiki au mchicha. Na pia kuna mboga mbaza uku kenya tunazita murenda zina slide So sababu hii ni kwamba inaongeza lava na analishe. Chakula cha jadi kina upekee wake kwa kuwa kina tunganisha na tamaduni zetu na istoria yetu. Kila ni napokula ugali na samaki nahisi faari ya vyakula vyetu vya asli na namna vinavyo tuletea kimwili na hisia zake.

Hapana, sivai miwani kwa sasa, lakini macho yangu yako sawa, ndiyo maana mimi sivai miwani. Hata hivyo, sitaji miwani ya kuona wala kusoma. Mimi napenda kusema ninafahamu umuhimu wa kupima macho mara kwa mara. Hasa kwa sababu tunatumia sana simu na kompyuta siku hizi. Kama siku moja nitaona ninachoka macho au kuona kunabadilika, sita sita sita kuanza kuvaa miwani ili kulinda afya ya macho yangu. Lakini in the meantime, mimi niko sawa. Sivai miwani.

Kwa kawaida, naoga mara moja kwa siku. Hua ninaoga asubuhi, ili nijisikie safi na mwenye nguvu kabla ya kuanza shughuli zangu za siku. Hata hivyo, kama nimefanya kazi nzito, nimefanya mazoezi au hali ya hewa ni ya joto sana naweza kuoga mara ya pili jioni. Kwangu kuoga si swala la usafi tu bali pia hunisaidia kupumzika na kujisikia nikiwa nadhifu na tayari kwa kazi au mapumziko.

Tabia ya watu inayonichukisha zaidi ni kukosa uaminifu ninapokutana na mtu anayesema uongo mara kwa mara au anayeficha ukweli kwa maksudi. Anahisi na niharibu kabisa. Na inaharibu ule uhusiano na kuondoa imani. Uaminifu ni msingi wa mawasiliano mazuri. Iwe kazini, iwe familia au kwa marafiki. Pia hunikera sana watu wasiohe shimu muda wa wengine, kama kuchelewa bila sababu ya msingi au kutoahadi ambazo hawazi timizi. Tabia kama hizo huonyesha kutothamini juhudi kwa mipango ya wengine. Aidha kunidharau au kuzungumza vibaya kuhusu watu wengine bila kuwepo ni jambo lisilofaa. Naamini heshima uwazi na kuwajibika ni maadili muhimu katika jamii. Tukijitahidi kuwa waaminifu, kuheshimiana na kuzingatia maneno na matendo yetu, tunaweza kujenga mazingira bora ya kuishi na kufanya kazi pamoja.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu, hunisaidia kupumzisha akili, na pia kunifanya nijisikie vizuri kimwili. Mara nyingi, napenda kutembea asubuhi au jioni, hasa mahali penye hewa safi na utulivu. Wakati wa kutembea huwa napata nafasi, ya kufikiria kupanga mambo yangu, au hata kusikiliza muziki au podcasting. Pia njia rahisi ya kufanya mazoezi bila gharama na inanisaidia kudumisha afya njema. Zaidi ya hayo kutembea hunipa nafasi ya kuona mazingira kukutana na watu wapya na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa jumla kutembea kwa miguu ni tabia nzuri ambayo ningependa kuendeleza zaidi katika maisha yangu kila siku.

Nina shugulikia wateja kwa njia ya eshima. Njia vumilivu na mawasiliano mazuri. Kwanza kabisa nasikiliza kwa makini ili kuelewa maitaji au changamoto ya mteja bila kumkatiza. Hii unisaidia kumpa sulurisho inalofaa na sahihi. Pia najitahidi kuwa mvumilivu na mchangamfu. Hata pale mteja anapokuwa na hasira kwa sababu najua lengo lake ni kupata msaada. So zaidi ya hayo nawajibu wateja kwa wakati na lugha raisi inayoeleweka. Kama kuna jambo lisilo wazi, wanauliza maswali ya ziada ili kuepuka makosa. Pia nahakikisha kumfuatilia mteja hadi tatizo lake litakapobmalizika kabisa. Kwangu, huduma mzuri kwa wateja ujenga uaminifu na mausiano mazuri na ya muda mrefu na ndiyo sababu ninajitahidi kwa kila siku kuboresha namna ninavyo hudumia wateja.

Rangi ninayoi penda zaidi ni pink. Napenda pink kwa sababu ya nipa hisia ya utulivu furaha na upekee. Ni rangi inayoonekana laini lakini pia ina nguvu yake ya kuonyesha, kujiamini na ubunifu. Kila inapoiona, mimi huhisi hali nzuri inamtazamo chanya asaa katika vitu kama mavazi, michoro, designs na hata manthari ya kidigitali. Pia, pink unikumbusha umuhimu wakujipenda na kuwa mchangamufu bila kugopa maoni ya watu. Kwangu rangi si mapambo tu. Bali ninjia ya kujieleza. Na pink inanielezea vizuri kabisa.

Kwa kweli, napendelea sana kuandika kwa kutumia kompyuta kuliko kuandika kwa kutumia mikono. Kuandika kwa kompyuta kunanirahisisha kazi kwa sababu ni haraka zaidi na kunanipa nafasi kupanga mawazo yangu vizuri. Ninaweza kuhariri maandishi kwa urahisi, kutafuta na kufuta makosa bila shida na kuhifadhi kazi yangu kwa usalama. Pia kompyuta inaniruhusu kutumia zana mbalimbali kama tahajia mpangilio wa maandishi na hata kushirikisha kazi yangu kwa watu wengine kwa urahisi. Hata hivyo, siwezi kusema kuandika kwa mikono hakuna faida. Wakati mwingine kuandika kwa mikono hunisaidia kufikiria kwa kina zaidi hasa ninapopanga mawazo au kuandika kumbukumbu binafsi. Lakini, kwa kazi za kila siku na maandishi marefu, kompyuta ndiyo chaguo langu kwa sababu ya ufanisi na urahisi wake.

Napendelea chai sana kuliko kahawa. Kwa sababu kubwa ni kwamba chai inanipa utulivu ina nguvu ya taratibu bila kunifanya nihisi kuchangamka kupita kiasi. Asubuhi, kikombe cha chai hunisaidia kuanza siku kwa utulivu na nikijiiandaa kisikolojia kwa kazi zilizo mbele yangu hiyo siku. Pia napenda chai kwa sababu inaweza kunywewa wakati wowote wa kila siku. Hata jioni bila kuadhiri usingizi wangu. Kwa upande mwingine, kahawa ni nzuri pia. Haswa kwa watu wanaohitaji nguvu ya haraka. Hata hivyo binafsi nahisi kahawa wakati mwingine hunifanya nihisi wasiwasi au mipigo ya moyo kuenda haraka. Chai hasa ya maziwa au tangawizi yanipa ladha nzuri na faraja. Pia hii ni sehemu ya utamaduni wetu ya kukaa na watu, kuzungumza na kufurahia chai pamoja. Kwa hivyo kwa jumla chai ndio kinywaji nachokipenda zaidi.

Wakati umeme unapokatika, huwa nachukua nafasi hiyo kupunguza presha na kubadilisha ratiba kidogo. Kwanza kabisa ninahakikisha usalama na zima vifaa vinavyokuwa kwenye soketi ili kuepuka hitilafu wakati umeme unarudi. Kisa kama ni mchana, mimi hutumia mwanga wa asili kufanya kazi nyepesi kama kusoma, kupanga mawazo na kuandika kwa mikono. Kama ninasimu yenye charge naitumia kwa kazi muhimu tu au kusikiliza muziki kwa sauti ya chini ili kuhifadhi battery. Mara nyingi napata muda mzuri wa kupunguza yaani wa kupunguza uchovu na pia kuzungumza na watu waliopo karibu jambo ambalo linanisaidia sana kupumzika na kuimarisha mahusiano kama binadamu. Jioni ikifika mimi hutumia taa ya battery au mshumaa kuangalifu na wakati mwingine mimi huchukua muda na kutafakari au kupumzika mapema. Kwa jumla kukatika kwa umeme unifundisha kuwa mbunifu mtulivu na kuthamini vitu vidogo ambavyo mara nyingi tunavichukulia poa.

Kwa kawaida, natumia wi-fi na data ya simu. Hii nategemea mahali nilipo na aina ya kazi nayo fanya. Nikiwa nyumbani au ofisini, napendelea wi-fi kwa sababu ni ya haraka zaidi, imara na haina gharama ya ziada kama data ya simu. Pia ni rahisi kufanya kazi mzito kama kupakua faili kubwa au kufanya mikutano ya mtandaoni. Lakini nikiwa safarini au mahali ambapo hakuna wifi natumia data ya simu. Data ina nisaidia kuendelea kuwasiliana kusoma habari na kutumia mitandao ya kijamini. Kwa jumla, nachagua ile iliyo rahisi na yenye ufanisi kulingana, kulingana sana na mazingira na mahitaji ya wakati huo.

Ndio unapenda kucheza michezo ya video lakini kwa kiasi na kwa wakati unaofa, michezo ya video hunisaidia kupumzika baada siku ndefu ya kazi au masomo. Pia mte michezo ya video inaisaidia na inanipa ule zile burudani au hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Kupitia michezo nimejifunza mambo kama kufikiri kwa haraka, kufanya maamuzi na kufanya kazi kwa timu hasaa kwenye michezo mtandaoni. Hata hivyo sichezi kupita kiasa. Nina amini ni muhimu kuweka uwiano kati ya michezo. Majukumu kila siku na maisha ya kijamii. Nikizidisha inaweza kuyu kunipotezea muda au kunichosha. Kwa hiyo nachaguwa michezo ninayoipenda kuicheza kwa muda mfupi alafu na endelea na shughuli zingine muhimi kwa sababu michezo wa video ani burudani nzuri ikiwa inatumiwa kwa nidhamu.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma. Kwangu kucheza ngoma ni njia nzuri ya kujieleza na kujiachilia kihisia. Mziki unapo nipata mwili, ujikuta tu ukisogea bila kulazimishwa na hiyo unifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia ngoma unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu wa saa baada ya siku ndefu ya kazi. Napenda aina mbalimbali za ngoma kulingana na muziki unaochezwa. Wakati mwingine pia napenda ngoma za jadi kwa sababu zina history na utamaduni. Wakati mwingine napenda ngoma za kisasa kwa sababu ya burudani. Si lazima niwe mtaalamu, muhimu ni kufuraia na kuwa na muda mzuri. Kwa jumla, kucheza ngoma, uniletea furaha afya ya mwili na kunikaribisha zaidi na watu wengine.

Ndiyo kwa kiasi fulani ningependa kurudi ujana lakini si kwa kila kitu. Ujana ulikuwa na uhuru mwingi, nguvu nyingi na mawazo yasiyo na mipaka. Nilikuwa nafanya mambo bila hofu kubwa ya kesho. Nikijaribu vitu vipya na kufurahia muda na marafiki bila presha nyingi za maisha. Kulikuwa na furaha ya ndoto kubwa na matumaini tele. Hata hivyo sitatamani sana kuacha nilipo sasa. Maisha ya sasa yamenipa hekima utulivu na mawazo na uelewa wa nini muhimu kweli. Nimejifunza kutokana na makosa ya ujana na kukua kiakili na kihisia. Kwa hiyo kama ningepata nafasi, ningechukua nguvu na shauku ya ujana. Lakini nikae na akili na uzoefu nilio nao. Kwangu huu ndiyo mchanganyiko bora wa maisha yangu.

Naam, napenda kupiga chombo cha mziki ingaw, mimi si mtaaluma sana So, kwangu mziki ni njia ya kujieleza na kupumzisha mawazo So, ninapopata muda, ninapopata chance, yaani napenda kujaribu vyombo rahisi kama kinanda au gitaa. Hata kama nikujifunza tu kwa utaratibu So, kupiga chombo hunifanya nijisikie huru. Na kunisaidia sana kusahau msongo wa siku wa kiza wa siku pia hunifundisha uvumilivu kwa sababu huezi kujifunza mara moja. Unahitaji kufanya mazoezi kidogo kidogo. Wakati mwingine napenda kupiga mziki peke yangu na wakati mwingine mbele ya marafiki. Kwa sababu ili inisaidie sana kujifurahisha. Kwa jumla mziki hunipa furaha, utulivu na hali nzuri ya moye.

Nikistarehe au nikijikuta nimechoka au nimepata muda wa ziada mimi hua nafanya mambo madogo yanayonirudishia nguvu. Mara nyingi nasikiliza muziki ninaoupenda wa bongo kwa sababu hunibadilisha hali ya moyo haraka. Wakati mwingine napenda kutembea kidogo nje. Hata kama ni kuzunguka mtaa kidogo tu kama daka kumi ili kupata hewa safi na kutuliza mawazo. Pia naweza kuangalia video fupi mtandaoni au kusoma kitu kifupi cha kuniongeza maarifa. Kama bado ninahisi nimechoka napenda kuwasiliana na rafiki. Napenda kuwasiliana na rafiki, rafiki wa undani, mchumba wangu. Tunapiga kwa kumpigia simu na kutuma ujumbea kwa sababu mazungumzo hufurahisha wakati unaongea na mtu unayempenda. Kwa jumla ninajaribu kufanya kitu rahisi. Kinachonipa furaha na kunisaidia kupumzisha akili yangu.

Lugha ninayopenda kujifunza ni kihispania au kispanyor kwa lugha ya Kenya. Nimevutiwa kwa sababu ni lugha inazungumzwa na watu wengi sana duniani na inanifungulia fursa nyingi za mawasiliano, kazi na hata safari. Pia napenda sauti yake. Inasikika laini na yenye hisia hasa kwenye mziki na filamu. Kujifunza kihispania kuna nisaidia kuelewa utamaduni tofauti kama vile vyakula, mziki na historia ya inchi za Amerika ya kusini na hispania pia. Nimeanza pole pole kwa kusikiliza nyimbo kuangalia video zenye maneno ya tafsiri na kutumia programu za kujifunza lugha kama duolingo. Ninaamini kwa mazoezi ya kila siku, hata dakika chache ninaweza kuimudu vizuri. Kwangu kujifunza lugha mpya si tu kuongeza maneno kichwani bali ni kufungua milango mipya ya duniani.

Tunda langu ambalo inanipendeza zaidi ni ndizi. Napenda ndizi kwa sababu ni rahisi kupata, lina ladha nzuri na pia lina faida nyingi za kiafya. Ndizi hunipa nguvu ya haraka hasa inapokuwa nimechoka au nina njaa kidogo. Pia ni rahisi kula bila maandalizi mengi. Mbali na hilo ndizi lina vitamini na madini kama potasiamu ambao ni muhimu kwa mwili. Ndio maana ndizi ni tunda ninalolipenda zaidi. Nitaishi kulipenda zaidi.

Ninapenda kucheza mchezo wa mpira wa miguu. Napenda mchezo huu kwa sababu ni wakufurahisha inasaidia kufanya mazoezi ya mwili. Pia unanifundisha kufanya kazi kwa timu na pia nidhamu na kuvumulia changamoto pia. Wakati wakucheza mpira nahisi furaha na mimi hupunguza msongo wa mawazo. Mara nyingi nacheza kwa na marafiki wangu wakati wa mapumziko au wikendi. Na hilo hunifanya nijisikie mwenye mguvu na afya njema.

Wakati wa baridi kali huwa najilinda kwa kuvaa nguo nene kama sweta na jaketi ili nipate joto. Pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa ili kufanya mwili upate joto. Mara nyingi mimi hukaa ndani ya nyumba kusoma vitabu. Kuangalia televisheni au kusikiliza muziki. Na pia kufanya designs chache chache kwa maana mi ni graphic designer. Pia, pia nikiweza mimi huoga na maji ya uvuguvugu na kuhakikisha nakula chakula, chenyelishe ili kubaki na afya njema siku zote.

Napendelea kuwasiliana ana kwa ana inapowezekana kwa sababu inaniruhusu kuelewa hisia za mtu vizuri kupitia sauti, uso na lugha ya mwili pia. Mawasiliano ya ana kwa ana hujenga ule uaminifu na hufanya mazungumzo yawe ya wazi zaidi. Hata hivyo, katika hali ambazo hatuwezi kukutana, simu ni chaguo langu la pili kwa sababu ni ya haraka na rahisi na inasaida kufafanua mambo bila kuchelewa. Kwa mawasiliano ya kazi na taarifa rasmi napendelea kutumia ujumbe wa maandishi au barua pepe kwa sababu inanipa nafasi ya kupanga mawazo yangu vizuri na kurejelea ujumbe baadaye. Pia mitandao ya kijamii husaidia kuwasiliana na marafiki na familia walioko mbali. Kwa jumla naamini mawasiliano bora yanategemea heshima. Kusikiliza kwa makini na kuchagua njia inayofaa kulingana na mazingira.

Mimi nasomea habari mtandaoni kupitia vyanzo mbalimbali kulingana na aina ya habari ninayotaka. Mara nyingi, mimi hutumia tovuti za habari kama vile magazeti ya mtandaoni, kama Standard Media, kama NTV News, kama Tuko News na zinginezo. Mara nyingi, kwa sababu hizi zinatoa taarifa zilizoandaliwa kitaalumu na zilizothibitiwa na pia ambazo ni real time. Pia, mitandao ya kijamii hunisaida sana, hasa X ambayo ni Twitter, Facebook na Telegram kwa sababu habari hutoka kwa haraka sana huko hata hivyo huwa makini kuchuja taarifa zinazosoma. Sipendi kuamini kila kitu mara moja hivyo nikiona habari muhimu najaribu sana kuilinganisha na chanzo kingine ili kuhakikisha ni ya kweli. Pia napenda kufuatilia wachambuzi na maandishi na waandishi ambao wanaoaminika kwa sababu inanisaidia sana kuelewa kwa undani zaidi. Kwa jumla, mtandao umenifanya nipate habari kwa urahisi na kwa wakati, lakini umenifundisha pia umuhimu wa kuchagua vyanzo sahihi. Kwa sababu pia vyanzo ambao si sahihi bado zimo.

Kwa kawaida, mimi huangalia baruapepe mara kadhaa kwa siku. Asubuhi huwa ninaangalia mara moja ili kuona kama kuna ujumbe muhimu wa kazi au taarifa za haraka. Baadae, mchana na joni, mimi huangalia tena hasa kama natarajia majibu taarifa fulani. Singoji baruapepe muda wote, lakini ninaweka ratiba ili nisikose ujumbe muhimu. Pia, mimi hutumia harifa, ambazo ni notifications ili, nijulishwe haraka pale baruapepe ya dharura inapofika. Kwa njia hiyo, ninaweza kuendelea na shughuli zangu bila usumbufu mwingi, lakini bado nabaki makini kwa mawasiliano ambao ni muhimu.

Tabia ninaoipenda sana kwa wengine ni uaminifu. Napenda mtu anayesema ukueli na nasimama kwa neno lake kwa sababu hilo ujenga imani. Pia napenda eshima kwa sababu hata kama hatukubaliani ni muhimu kueshimiana. Tabia nyingine ni ushirikiano na kusaidiana. Mtu anayejali wengine na yuko tayari kusaidiana inapobidi. Mwisho napenda sana watu wenye mtazamo chanya wanaweza kutia moyo na pia na wanaweza kukutia moyo na pia ambao wanaweza kukuletea amani katika mazingira wanaoishi na kufanya kazi.

Uzoefu wakushangaza ambao, ambao imewai kunifurahisha na ikanishangaza sana ni kujifunza kitu kipya na kuona matokeo yake moja kwa moja. Na kwa mfano, unapo jifunza ujuzi mpya. Iwe ni wakazi au maisha na ukaanza kuutumia inatia moyo sana. Pia kusaidia mtu na kuona anafanikiwa au anatabasamu unipa furaha kubwa. Mwisho kutimiza lengo, linalo jipangia baada ya juhudi ni hisia ya kuridhisha sana na unipa motisha ya kuendelea mbele.

Natumia muda wangu wa bure kwa njia mbali mbali kulingana na siku pia. Mara nyingi napenda kupumzika, kusikiriza mziki au kutazama video zenye ku kunifraisha asa mwaya. Pia mimi utumia muda huo kujifunza vitu vipia kama kusoma mtanda woni au kuboresha ujuzi fulani. Wakati muingine napenda kutumia muda na marafiki na au familia pia. Kuzungumuza na kubadilisha mawazo. Haya unisaidia kupumzisha akili na kupata nguvu ya kuendelea na majukumu yangu.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Kufanya kazi nyumbani hunipa utulivu na hunisaidia kuzingatia zaidi bila usumbufu. Pia, hunirahisisha kupanga muda wangu vizuri. Kuokoa gharama ya usafiri na kupata muda wa kutosha wa kupumzika. Hata hivyo, ninahakikisha ninajipangia ratiba ili kazi iendelee kwa ufanisi.

Ninapata habari kutoka mtandaoni hasa kwenye kwenye habari mitandao ya kijamii na programu za simu kama WhatsApp, News na nyinginezo. Pia mimi usikiliza podcast, radio na kutazama na televisheni mara kwa mara ili kupata taarifa za ndani na za kimataifa.

Ndoto yangu kubwa ni kujenga maisha yenye maana na athari chanya kwa watu wengi. Natamani kufanikiwa siyo kwa ajili yangu tu bali pia kusaidia familia yangu na jamii kwa ujumla. Ningependa kutumia ujuzi na vipaji nilivyo navyo kuleta mabadiliko hasa kwa kuwahamasisha vijana kujituma. Kujiamini na kutumia teknolojia kwa maendeleo kwani huu ndio ukweli wa dunia. Pia nina ndoto ya kuwa mtu huru kifedha ili niweze kuishi maisha yenye utulivu na kusaidia wengine bila vikwazo. Kwangu mafanikio ya kweli ni pale unapofikia malengo yako huku ukiwainua na wengine njiani. Ndoto hii inanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii kila siku na kutoacha kujiamini.

Kwa kweli, napenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi. Kuna siku ambazo muda unakuwa mdogo sana. Hivyo chakula cha haraka kina nisaidia kuokoa muda na kuendelea na shughuli zangu. Pia ni rahisi kupatikana na kina lava ambao wengi ufurahia. Hata hivyo siwezi kukitegemea kila wakati kwa sababu afya ni muhimu sana kwangu. Nina jitahidi sana kuchanganya chakula, cha haraka na chakula chanyumbani, chenye lishe bora. Kwangu jambo la msingi ni usawa. Kufurahia kile ninacho kipenda bila kusahau kujali mwili wangu. Ata hivyo, ninavyo chukulia vyakula vya haraka katika maisha yangu. Ninavichukulia kwa umakini sana. Kwa sababu ya afya yangu.

Ako kawaida, nasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi, lakini yenye maana. Siku hiyo huwanza kwa shukurani ni kitafakari maisha yangu na mambo nilio fanikiwa kwa mwaka uliopita. Napenda kutumia muda na watu wa karibu kama familia au marafiki wachache. Tukizungumza, tukicheka, na tukishirikiana chakula kizuri. Si lazima iwe sherehe kubwa. Kilicho muhimu kwangu ni furaha na amani ya moyo. Wakati mwingine, mimi hujiwekea malengo mapya au kujizawadia kitu kidogo kama kumbu kumbu. Wakati mwingine kwangu, siku ya kuzaliwa ni nafasi ya kushukuru, kufurahia maisha na kwanza mwaka mpya mwaka mpya wa maisha kwa matumaini.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni kuendesha baiskeli aya milimani. Ingawasijawai kufanya mara nyingi nina hamu kubwa ya kujaribu kwa sababu unachanga moto na pia ni njia nzuri ya kujifuraisha. Kuendesha baiskeli milimani kuna itaji umakini, nguvu za mwili na ujasiri. Jambo ambalo ninaweza kuendesaidia kujenga afya na kujiamini. Pia napenda wazo la kuwa karibu na mazingira ya asili. Kama vile misitu na vilima, huku nikifanya mazoezi. Nafani mchazo huu ungekwa njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kujifunza usahimilivu. Kwa jumla, ninge penda kujaribu mchazo huu kwa sababu na nipachangamoto mpya na uzoefu ambao ni wa kipekee.

Eshima kubwa nilijifunza maishani kwamba uvumilivu na bidii ulipa kwa wakati wake. Maisha si raisi kila wakati na mara nyingi mambo hayaendi kama tunavyo tarajia. Nimejifunza kuwa kushindwa si mwisho wa safari, bali ni somo la kutujenga. Pia nimegundua umuhimu wa kusikiliza wezi wengine kuheshimu maoni yao tofauti tofauti na kujifunza kila siku. Maisha unifundisha kuwa subira ni silaha muhimu hasa wakati mambo yanayo onekana magumu. Zaidi ya yote nimejifunza kujithamini kufanya maamuzi sahihi na kutokata tamaa. Hii eshima imenisadia kukua kiakili kiisia na kuwa mtu bora zaidi kila siku.

Zawadi nzuri zaidi niliowahi kupokea ni muda na msaada kutoka kwa mtu nilie mpenda. Haikuwa zawadi ya garama kubwa, bali ilikuwa ishara ya upendo wakueli. Mtu huyo alitenga muda wake kunisikiliza, kulitia moyo na kunisaidia wakati nilipokuwa nikipitia kipindi kigumu. Zawadi hiyo ili nifanya nijisikie kutaminiwa na kuileweka ilinifundisha kuwa zawadi bora ni si vitu vya pesa kipeke. Bali ni kuwepo, bali ni uwepo. Maeneo ya faraja na msaada wa thelathini hadi leo. Zawadi hiyo imenipa nguvu na kunikumbusha umuhimu wakuonyesha upendo kwa vitendo. Kwangu, hiyo ndiyo zawadi yenye tamani zaidi maishani.

Kwa kawaida, nafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki. Kutegemea na ratiba yangu, na idadi ya nguo, nilizozitumia kwa wiki ambayo imepita. Nguo za kazi au shule, ambazo mimi huzifua kwa mara kwa mara ili, ziwe safi, natefu, nadhifu kila wakati. Pia nguo za michezo au zile zinazotumia sana huzingatiwa zaidi kwa sababu huitaji usafi wa haraka. Kupanga muda wa kufua hunisaidia sana kuokoa maji na sabuni na pia hunifanya niwe na utaratibu mzuri. Kwangu kufua nguo si tu swala la usafi, bali pia ni njia ya kujali afya na mwonekano wangu wa kila siku.

Kila asubuhi inapo wamuka, jambo la kwanza nifanyalo ni kumshukuru mungu kwa kunipa uhayi na siku mpia. Bada ya hapo, naosha uso na kupiga mswaki ili nijisikie nikiwa msafi na mwenye nguvu. Kisha mimi uhunywa maji kidogo au chai hili kwamsha mwili. Mara nyingi napitiya ratiba yangu ya siku hili nijue, mambo muhimu ya kufanya. Na nipange muda wangu vizuri. Nikimaliza mimi ujiandaa kwa kazi au majukumu ya siku. Nikiwa na lengo la kuwa na siku yenye tija. Utaratibu huu wa asubuhi unisaidia kuwa mtulivu mwenye mwelekeo na tayari kukabiliana na changamoto na siku mzima.

Kipindi cha televisheni, nachopenda zaidi ni kile chenye maudhui ya kuelimisha na kuburudisha kwa wakati mmoja. Napenda vipindi vya makala, taarifa za habari na vipindi vinavyo zungumzia maisha halisi kwasababu inanipa maarifa mapya na unifanya nione dunia kwa mtazamo mpana zaidi. Pia mimi hufuraia vipindi vya maigizo vilivyo na mafunzo ya maisha ambavyo vina vyonyesha changamoto na za kila siku na namna ya kuzishinda. Kwa jumla nachagua kutazama vipindi vinavyongeza thamani vinavyonifanya nifikiria nisijifunze. Nijmeifunze pia na wakati huo huo nijiburudisha baada ya siku mdefu ya kazi.